Hujambo iwapo swali hili linaniuliza iwapo napenda kuzungumza na watu kupitia kwa njia simu au kuandika ujumbe, nitasema kwamba napendelea kuandika kuliko kuongea. Na hivi ni kwa sababu kwa ujumla, ninapoandika nahakikisha kwamba mambo yote ambayo ningetaka kuwasiliana yapo kwenye ujumbe, na vile vile ni ono langu kwamba kuandika na kutuma ujumbe hauchukui muda sana kama vile kuongea, na tunavyoelewa ni kwamba kuna watu ambao wakipiga simu huenda wakachukua muda sana kuzungumza na huenda pia yale wanayozungumza yasiwe mambo ya maana sana na iwapo unawasiliana na mtu kama huyo kupitia kwa ujumbe, kwa kuandika kutuma na vile vile kupokea ujumbe, inakuwa rahisi kuachana na yale mambo ambayo si ya muhimu na kuweza kuzingatia yale mambo ambayo ni ya muhimu. Asante.

Hujambo, ndiyo nagawanya taka na kimsingi ni kuhakikisha kwamba taka ambazo ni za aina ya plastiki, zipo kando na taka aina nyingine yoyote ile. Na ni kwa sababu tunapo jaribu kuona ni vipi ambavyo tunaweza kushughulika na mambo yanayohusiana na uchafuzi wa mazingira inabainika kwamba uchafuzi wa hali ya juu sana unasabanishwa na matumizi ya plastiki na kwa hivo, kuna wale pia ambao wamebuni njia na namna ya kuhakikisha kwamba plastiki zinatumika tena baada ya labda yale matumizi ya kwanza. Na kwa hivo ni muhimu kuhakikisha kwamba zipo kando na taka nyingine yoyote ile hivi kwamba wale ambao wanachukua takataka hizi za kiplastiki kwa minajili ya utumizi wa taka hiyo wanaweza kuwa wana mbinu na wana mahali ambapo wanaweza kuchukua ile taka na kuitumia tena Asante.